Ni nini kipaumbele katika mausiano? Mausiano ni muimu katika kazini. Kwa sababu inaezaku inafanya uelewe. Ni nini inatakikana ufanye iyo nyakati. Sa tuseme umeenda kazini na kuna kuna kuna kuna mabadiliko imefanyika usipo Wasipozungumza nawe, uwezi elewa, uwezi juwa kuna mabadiliko iko. Sa lazima, saa yote kutakuwa na mausiliano ni muhimu, ili nyinyi wote watu wa wenye mko kwa kazi, muweze kukuwa na matokeo yenye inafanana kama mumezungumza. Muweze pia mkasaidiana kwa mawazo. Mawazo sana sana ndo muimu kwa mawazo. Unaezapata kuna mtu, watu wawili kwa tuwatano, kuna watu wawili, wanaeza kuwa na, wanaeza kuwa wanajuwa, sasa wanaeleza hao wengine watatu. Ndiyo saa zile wako kwa ile mkua, ile yenye, wameekwa kwenye kikundi, kimoja wafany, wapu wafanye jambo moja, itabidi hao wengine watatu waelezwe, ili waweze kukuja na matokeo yenye inafanana.

Umekuwa hospitali mara ngapi kwa mwaka? Mimi huwa siendi hospitali. Maybe nikiwa mgonjwa ama mtoto akiwa mgonjwa naenda hospitali. But, siwezi sema kwa mwaka mimi huendanga mara ngapi. Maybe ile emergency, na kama hatujakuwa mgonjwa, hio mwaka maybe mungu atakuwa ametenda hatutakuwa tumekanyanga hospitali. But kama ni ile yenye tuko ile hali mahututi nataka hospitali, itabidi tuende hospitali. Sasa siwezi hesabu ni kwa mara ya ngapi, kwa mara ngapi sisi huenda hospitali kwa mwaka.

Ungependa kurudi ujana. Sipendi, sidhani kama ningependa, lakini pia huo ujana, kulikua na vitu mingi, zinye sa zingine nilifanya yenye singependa, sawa ningependa kurudi uko nilini karikebishe. Kama mungu angekua anaeza patia mtu, anaeza patia mtu nafasi ya kurudi ujana, uwende ukarekebishe vitu zenye hukufanya vizuri, iwe uzuri. But maisha ya ujana mingi ilipata kama bado ujielewi, ujielewi vizuri, unafanya tu vitu bora ufanye, mara sa zingine unaezakuwa unafanya vitu juu marafiki wanafanya, juu sa hii unajua akili yaka aiko timamu unenda juu marafiki zaku wanafanya. Sa unajua mtu akusha kuwa hivi mkubwa ndo unajielewa nasema nyakati ya ujana wangu nilifanya hivi na hivi na hivi Mungu akinipatia nafasi nirudi huko nyuma Naeza rudi niende nikarikebishe Nikarikebishe vitu zenye nilifanya But kwa sahi place nimefika Sidhani kama naeza penda kurudi ujana.

Kazi gani unayoidhamini zaidi? Kama kazi, kazi kama tuseme kazi ya kuwa mama naidhamini zaidi kupata mtoto ni baraka. Kupata mtoto ni baraka kwenye maisha, mtoto first anakufunza mambo mingi. Kama inafika mahali pengine, mtoto anakufungua akili kama mzazi, kama mama, inafika malipengine sasa. Nini umuhimu yako wewe we as mum ni kama hutakiku kusema ati mimi sasa maisha imenishinda Unakumbuka uko na mtoto Inakupatia motisha, unaenda, unajikaza Ata kama maisha ni ngumu Sasa mimi kwa kazi zingine, kazi ziko mingi But kwanza wacha tu niseme kazi ya kuwa mama.

Kifagani cha teknolojia huwezi kuhishi pasipo? Teknolojia, maybe niseme TikTok. Nimezoea TikTok sana. Moja kitambo haikuwa but sai vile iko, inakuburudisha hapo ndani ya TikTok, unapata kujieleza jambo, unapata hata hapo unajua kujieleza jambo yenye, sai inafanya nini, imetokea. Hapo ni kama ya chombo cha ubari juu hapo ndio unapata kuna nini habari mpya zaidi tena huko watu wana jiburudisha watu wako wengi huko sana ningesema ni whatsapp lakini whatsapp mtu anaeza sema ah kama huyu huja mpata kwenye whatsapp utaenda umpigie but saa mujua tiktok ni place yenye mtu anajiburudisha huko ndo mtu pia kuna watu wengine huko wana uza vitu kuna watu wengine huko wana fundishana Sasa hiyo ndio siwezi ishi bila.

Je, unapenda kuangalia nyota, nyota, nyota ya mkono, nyota kama mtu kama ako na nyota, hii anaenda kukua na maisha mazuri. Nilikuwa nafikiria, maybe kuna watu wengine wana angalia nyota ya mkono, mtu anakuangalia kwa nyota, nyota, anasema, hey, kuna nyota inangaa, kwa maishani utafanikiwa. Sasa mjue mi sijui izo mambo za nyota, sijui vile mtu anangalia.

Tabia gani unayopenda kwa wengine? Minapenda mtu mwenye akona tabia mzuri. Ni akona tabia mzuri, anapenda watu, yani ana madharau kwa watu. Ni mtu mwenye ukipatanae, siku ya kwanza, anajua kuwasiliana na watu. Hana ile roho mbaya tii ujamfanyia kitu naye ana kuangalia na madharau. Then mtu tu mpole, mwenye anafanya tu vitu zake kivi vyake. Anapenda kukua vitu kivyake. Na pia apendi kutaka kujua maisha ya mtu sana. Yani tu ni mtu yule mwenye. Yee ako tu maisha yake. Uo tu ndo napendelea tu mwenye ako na hiyo tabia. Ataki kujua mtu. Ataki kujua uyu wanafanya nini. Eni tu udaku mingi. Pia ana. Izo ndo tabia sana. Anapenda kuwa mtu mpole. Anazingatia nini maisha yake. Aangali mwenzake yaani ataki kudakua mwenzake Eni tu nimtu tu akutui ivo ni viraisi, hana maneno.

Unafanya nini kweka afya? Nzuri? Mimi nazingatia chakula na kula. Nangalia chakulaina mafuta. Sikuli sana. Nafanya exercise ile ya kuenda kutembea. Nafanya mazoezi yani. Kuenda niende nitembe uko inje. Iyo kwa muda, kwa muda. Nafanya shuguli za nyumba. Naifanya nikue ni kwe sayote nafanya kazi. Sishindi tu ni mekatu sumu juo nasema afya tu kenda kwa daktere na kuambia punguza kukula nyama mingi Upunguze mafuta nyingi Ukule mboga mingi Jumboga inalata pia afya ni ayo tu.

Napenda kuwa mahali pa aina gani, mahali penya hakuna kelele, hakuna ngoma, mimi sipendi ngoma, mtu akiweka ngoma na sauti kubwa, mimi nasikia vibaya Napenda tu nikae place kuna baridi yani kuna upepo, na kumetulia, nifikire tu maneno zangu. Nikae tu place kuna nini, na nimetulia nifikire tu maneno zangu.

Unaanzaje mradi mpya wa kazi. Mimi nikipata kazi kama ni kazi mpya. Hiyo ndo siki ya kwanza ni meaza kufanya kazi. Naamka, naamka asubuhi, na jitayarisha, na kunywa kinywaji kinywa. Then naenda, naenda kaziini. But kama ni kazi ya nyumba, ni kuamka napatia mtu chakula kwanza, ndio asinisumbue, napiga deki, naosha vyombo, nafua. And then kazi imeisha. Na kama ni kazi ofisini si unajua tu utaenda before ukifika unapanguza kiti yako na meza yako place unakalia kabla hujaanza kazi.

Niambie kuhusu chumba unacho kupenda nyumbani. Mi napenda jikoni, ju jikoni ni mahali napika, napika, mimi upika, then uko umeujua, obviously nafaa kuiweka ikuwe safi, nafaa kujua kama hizo vitu za kutumia za kupika ziko. Then naipenda saa tena kukaa huko sana sana ju huwezi kuja nikae huku sebuleni kama niko huko jikoni na chakula napika. Nitasahau na itaungua. Sa itabidi nikae huko hadi chakula iive, nipakulie watu watu wakule. Then nisafishe vizuri kabla sijaenda kula kulala niache ka jikoni ni safi.

Je, unatumia teknolojia ya sauti? Ndiyo. Natumia runinga hapa, nikitazama, nikitazama habari. Nijue vile dunia ina ina iko, nijue maneno gani yametokea mapya, nijue ni vitu gani zinasemwa na ni mabadiliko gani imeekwa katika nchi yetu. So itabidi nitumie nitumie saa zingine nasikia, yes, natumia teknolojia ya sauti.

Jambo gani la dini ni muhimu kwako? Dini, nisema kama ii yenye wanasema mungu, mungu ni mungu yupo na mungu anajibu. Mungu anajibu maombi na mungu anajua kila tendi inayo ambayo inafanyika kwako. Sasa muombe na moyo wako wote ukikuwa na tumaini kwamba atatenda. Ju mungu ni wa ukweli, mungu anajua, jambo tunapitia sisi, na tukimuomba, na tuwe na tumaini, tutafanikiwa kimaisha.

Unapenda kujifunza mambo mapia vipi? Napenda kujifunza mambo mapia kama tuseme. Nataka kujifunza, kujua kitu, ama kupika. Itabidi niende kwenye teknolojia. Niende ni tafute i chakula mapia viungo vinyanafaa kutumia kuzinini until nipate. Until niende nifanye niya kikishe niwepika yu chakula tamu. Na kama ni kushona maka nukushuka nataka kujifunza kushuka ni mpia pendaenda tu niende. Nikatafute nione video vile mtu anafanya anza shuka i nini. Ii nini mpia imetokea naenda tunajifunza ya majuu.

Juu, unatumia mfumu wa usalama kwa vidole. Ndio, saa hii tunatumia. Kitambo vlie COVID ilikuja, waliambia watu wa situmie. Juu, tuweze kuepuka kupata hiyo ugonjwa ya corona. Sasa tuko tunatumia. Butkwa saa hii, yne corona imeisha, watu wanatumia. Tunatulia vi nini tukiwa kwenye kanisani. Tunasalamiana, tukipatana kwenye njia. Kazini, nyumbani.

Niambie kuhusu mziki na upenda. Unaeza kushiriki ni ya ina gani ya mziki na upenda. Mi napenda bongo. Napenda bongo. Juu niya mapenzi. Nyimbo za bongo nyingi niya mapenzi. Niseme ni maybe niko kwa iyo nini. Niko kwa yyo kiwango ya yapo ya mapenzi. Iyo ndo kwa sababu nasikia wimbo ya mapenzi. Juu na mkumbuka mbaji yao bengi. Unao ipenda zaidi Nakumbuka muimbaji Napenda Napenda Muimbaji wabonga na ito alikiba anatoka tizedi Anaimba na umbo zaki za kitambo Badu kisikia unapata ni umbo za nyezi ikona Unapata ikona Inelemisha, ikona habari ni umbo nzuri Uneza skia hadi, ukiwa na wazazi Ju, haina ya maneno machafu ni wakati gano usikiza, nasikiza mziki Nikifanya kazi, hili niburudishe, nisishoke Sazingine na nikifua, nina niburudishe, nanipea mwoyo, nafanya jinafikiria tu.